Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa haitakuwa rahisi kabisa. Nikiwa bila simu, kompyuta au inteneti ningelazimika kubadilisha ratiba yangu na kuishi kwa utulivu zaidi. Ningetumia muda huo kusoma vitabu vya karatasi, kuandika kwa mkono au kufanya shughuli za nje kama kutembea na kufanya mazoezi mepesi. Pia ningepata nafasi nzuri ya kuzungumza ana kwa ana na familia au marafiki bila usumbufu wa arifa. Hata hivyo, ningehisi changamoto kidogo hasa katika mawasiliano na kupata taarifa haraka. Teknolojia imenifanya kuzoea urahisi na kasi katika kila jambo. Bila teknolojia, nigejifunza kuwa mvumilivu zaidi na kupanga mambo kwa uangalifu. Kwa ujumla, siku moja bila teknolojia inawezekana na hata inaweza kuwa na manufaa kwa afya ya akili. Ingawa si rahisi kuifanya kuwa maisha ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kufikiria kwanzisha biashara yangu mwenyewe na wazo hilo hunivutia sana kuwa na biashara yangu kunanipa hisia ya uhuru na uwezo wa kufanya maamuzi yangu mwenyewe nimewaza kuhusu biashara ndogo inayohusiana na ujuzi wanguau jambo ninalolipenda kama huduma, kilimo au biashara ya mtandaoni ninaamini kuanzia biashara kunahitaji, mipango mizuri, uvumilivu na nidhamu ya kifedha ninapofikiria kuanzisha biashara, huwa nazingatia changamoto kama mtaji, ushindani, na jinsi ya kuwafikia wateja hata hivyo, naona changamoto hizo kama fursa za kujifunza na kukua pia napenda wazo la kuanza kidogo na kukuza biashara taratibu, kadri uzoefu inavyowezekana. Kwa ujumla, kwanzisha biashara ni ndoto, niliyonayo, na naamini kwa juhudi na mipango sahihi, naweza kuwa mafanikio makubwa.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu nikinywaji chenye lishe na manufaa mengi kwa afya. Maziwa hunipa nguvu hasa ninapo kunywa asubuhi au jioni kabla ya kulala napenda kunywa maziwa ya moto kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na hunisaidia kupumzika vizuri. Wakati mwingine, hunywa maziwa baridi hasa wakati wa joto kwa sababu huniburudisha na kunifanya nijisikie freshi. Napenda pia maziwa kwa sababu najua ni chanzo kizuri cha kalshiamu ambayo hunisaidia kuimarisha mifupa na meno. Mara nyingi huyaongeza kwenye chai, uji au nafaka ili kuongeza ladha na lishe. Hata hivyo, ninahakikisha sinywi kwa kiasi kikubwa sana bali kwa uwiano unaofa mwili wangu. Kwa ujumla, maziwa ni sehemu muhimu ya mulo wangu wa kila siku. Ninayafurahia kwa ladha yake, urahisi wake na mchango wake mkubwa katika afya yangu.

Ushauri ngependa kumpa mtu ambaye anayeanza kazi ni kuwa na subira, nidhamu na moyo wa kujifunza. Mwanzo wa kazi mara nyingi huwa na changamoto, makosa na wakati mwigine kukatishwa tamaa. Lakini hayo ni sehemu ya changamoto wa kujifunza. Ningemshauri aheshimu muda kuwahi kazi na kuchukua majukumu yake kwa uzito, hata kama kazi inaonekana ndogo aje. Kila jukumu lina mchango wake, pia ni muhimu kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wafanyi kazi wenzako wenye uzoefu kuwa tayari kuuliza maswali bila uwoga na kukubali kurekebishwa mawasiliano mazuri na tabia njema hujenga jina zuri kazini kuliko ujuzi peke zaidi ya yote ningemwambia ajitunze kimaadili na kiakili afanye kazi kwa bidi lakini asisahau kupumzika na kupanga malengo yake ya muda mrefu. Kwa kufanya hivyo, atajenga msingi imara wa mafanikio na maendeleo katika kazi yake.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, ninajitahidi kubadilisha tabia zangu za kila siku kwa hatua ndogo lakini zenye maana. Kwanza, hutumia mifuko ya kitambaa au vikapu ninapoenda kununua baada badala ya mifuko ya plastiki. Pia hujaribu kununua bidhaa, zilizo na funganishio karatasi au vinavyoweza kurejelewa. Ninapobeba maji hutumia chupa ya kudumu badala ya chupa ya plastiki za matumizi ya mara moja. Nyumbani hupunguza matumizi ya vyombo, kwa kutumia vyombo vya kioo au chuma inapowezekana. Pia hutenganisha taka ili plastiki iweze kurejelewa badala ya kutupwa ovyo. Zaidi ya hayo, ninahamasisha watu wanaonizunguka kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki na kutunza mazingira kwa ujumla naamini kuwa mabadiliko madogo yakifanywa na watu wengi yanaweza kulinda tofauti kubwa katika kulinda mazingira na afya ya dunia yetu.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale ambayo yatakayo niwezesha kukua kitaaluma binafsi. Kwanza ningependa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa muda kwa sababu hunisaidia kupanga kazi zangu vizuri na kufanya maamuzi yenye tija pia ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano bora kazini. Hasa jinsi ya kuwasiliana na mwenzangu, wateja na wakubwa njia yenye, heshima na uwazi. Mafunzo ya teknolojia na matumizi ya zana za kisasa pia ni muhimu kwangu. Kwa kuwa dunia ya kazi inaendelea kubadilika kwa kasi zaidi ya hayo ningepata kufundishwa kuhusu kazi za timu na namna ya kutatua migogoro kazini bila migongano mafunzo ya maadili ya kazi na uwajibikaji nayo ni ya muhimu kwani husaidia kufanya kazi kwa uaminifu na kujenga sifanjema kwa ujumla mafunzo haya yata nisaidia kuongeza ufanisi wangu kazini kujiamini zaidi na kuchangia mafanikio ya shirika ninapo mfanyia kazi.

Kazi na timu ya mbali inavyo fanya inaitaji mpangilio mzuri na mawasiliano ya wazi. Kwanza tunanza kwa kupanga mikutano ya kawaida ya mtandaoni kupitia zoom, teams au google miti ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Kila mtu katika timu anaeleza maendeleo yake, changamoto na mahitaji ili tuweze kusaidiana kwa wakati pia tunatumia zana za ushirikiano kama Slack, Trello au Google Drive ili kushirikiana kwenye nyaraka, kufuatilia kazi na kupanga ratiba ya kazi bila kuchelewesha. Mara nyingine, tunapanga tarehe maalumu za ukaguzi wa kazi ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora na kwa wakati. Muhimu zaidi tunahakikisha kuwa kuna mawasiliano ya heshima na motisha kubadilishana mawazo na suluisho njia hii ya kushirikiana na timu yambali inahakikisha kila mtu anajiusisha kikamilifu kazi inafanyika kwa ufanisi na tunashirikiana bila kutoelewana.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Redio hunipa mchanganyiko mzuri wa burudani, habari na muziki. Hasa ninapo kuwa safarini au nikifanya kazi nyumbani. Napenda vipindi vya asubuhi kwa sababu huleta nguvu na motisha ya kwanza siku. Pamoja na taarifa za habari na mijadala ya kijamii. Pia, muziki unachezwa wa redioni hunisaidia kupumzika na kuongeza hamasa kulingana wakati wa siku. Wakati mwingine, napenda kusikiliza vipindi vya elimu au mahojiano kwa sababu huniongezea maarifa na kunipa mitazamo tofauti ya maisha. Ingawa siku hizi, kuna mitandao ya kijamii na majukwa ya muziki mtandaoni, redio bado ina nafasi ya kipekee moyoni mwangu. Inanifanya nijisikie karibu na jamii na kunikumbusha sauti ya mtindo ya mawasiliano niliozoea tangu zamani.

Kwa ujumla ninazungumza kuhusu siasa kwa tahadhari. Napenda kuelewa kinachoendelea kisiasa kwa sababu siasa zinaathiri maisha ya kila siku, kama uchumi, elimu na huduma za jamii kusikiliza habari na mitazamo tofauti, hunisaidia kupanua uelewa wangu na kufikiri kwa kina. Hata hivyo, sipendi mijadala ya siasa inayogeuka kuwa ya hasira au migawanyiko. Hasa pale watu wanapo kosa kuheshimiana, nikipata nafasi ya kuzungumza kuhusu siasa, napendelea iwe katika mazingira ya heshima, kusikilizana, na kubadlishana mawazo kwa lengo la kujifunza, si kushindana. Pia napenda kuzingatia zaidi maswala ya maendeleo na suluhisho, badala ya lawama au malumbano. Kwa hiyo, ndiyo naweza kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa mipaka, busara na nia ya kujenga maelewano na uwelewa mzuri kati ya watu.

Ningependa kujifunza Kifaransa lugha hii inanivutia kwa sababu ni ya kima taifa na inazungumzwa katika sehemu nyingi za dunia hasa Ulaya wa Afrika. Kujua Kifaransa kunanipa fursa ya kuelewa tamaduni mbali mbali kusafiri kiurahisi na hata kupata nafasi za kazi au elimu zinazohitaji lugha hii pia Kifaransa ni lugha yenye lafudhi nzuri na inavyo semwa unasikia kama muziki jambo ambalo hunifanya nifurahie kujifunza zaidi ya hayo, kujifunza lugha mpya kunapanua akili kuna boresha mawasiliano na kunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kutoka tamaduni mbali mbali baada ya Kifaransa, napenda pia kujifunza ki Japani au ki Hispania. Kwa sababu zinatoa changamoto mpya na fursa za kuvutia za kielimu na kiutamaduni kwa hivyo, kujifunza lugha mpya ni jambo linalo nifuraisha na kuniletea fursa nyingi za kibinafsi na kitaaluma.